Ndio napenda kucheza michezo ya video michezo ya video hunipa burudani na hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu ya kazi au masomo Pia hunisaidia kuboresha uwezo wangu wa kufikiri haraka kufanya maamuzi na kushirikiana na watu wengine hasaa katika michezo ya mitandaoni.

Kwanza, tunaanza kwa mawasiliano, wazi na ya heshima. Kila mwanatimu, anapewa nafasi ya kusikilizwa na kutoa mawazo yake bila kuogopa kubezwa. Pili, tunaweka malengo ya pamoja yaliyowazi ili kila mtu ajue tunako elekea na mchango wake ni upi. Tatu, tunagawanya majukumu kulingana na uwezo wa kila mmoja ili kila mwanatimu ajisikie anadhaminiwa. Nne, tunajenga utamaduni wa kuaminiana na kusaidiana kusherekea mafanikio pamoja na kujifunza kutokana na changamoto bila kulaumiana. Hivyo basi mwisho, uongozi mzuri unao hamasisha kutoa mrejesho chanya na kutafuta migogoro kwa haki kuchochea ushirikianyo.

Kitendo cha wema ambacho nimewai kufanya ni kusaidia mtu bila kutarajia malipo. Na kumbuka siku moja, niliona jirani yangu mzee, akiwa na changamoto ya kubeba mzigo mzitu. Niliamua kumsogelea na kumsaidia hadi nyumbani kwake. Nilipofika, niligundua, alikuwa na shida kupata chakula. Hivyo basi, nikishirikiana na familia angu kumpa chakula kwa siku chache. Kitendo hichi kilinifundisha kuwa wema hauitaji vitu vikubwa bali moyo wakujali. Furaha nilioona usuni muake ilinifanya nitambwe kuwa kusaidia wengine hata kwa jambo dogo kunaweza kuleta mabadiliko makubwa.

Ndio, napenda kuogelea. Kuogelea hunipa utulivu wa akili na hunisaidia kujisikia huru ninapokuwa majini. Ninapenda hasa kuogelea kwa sababu ni mazoezi mazuri kwa mwili mzima, hunisaidia kuboresha pumzi, nguvu na afya kwa ujumla. Pia kuogelea hunipa nafasi ya kujisahau, mawazo ya kila siku na kujifurahisha, ninapopata muda napenda kuenda kuogelea na marafiki au familia yangu kwani hunifanya nijisikie mwenye furaha na kujiamini zaidi. Ingawa wakati mwingine inahitaji ujasira kuingia majini nikianza tu hufurahia sana kwangu mimi napenda kuogelea si tu burudani bali pia ni njia ya kupumzika na kujijali.